Ndio nimeenda tamasha kaza, kadhaa za mziki. Maeneo mbali mbali ambayo pengine kuna tamasha kama zenye huwa zina, andaliwa pengine kama za kitamaduni ambapo watu hukutana wanaelimishana ama wanaeza ku, kufanya ile shugli ya kuenda kuiba zile ni nyimbo za kitambo ama zile za zamani ama zile za zama za kale. Hiyo ndio sana sana huwa napenda kuhuzulia na hua nahudhuria sana, sababu inasaidia sana, hata kama bado tunaishi kwa dunia ya kisasa unaeza kukumbuka kile ambacho wazazi wenu ama mbeleni vile watu walikuwa wanafanya maneno sana sana kwa lile tamasha la mziki, arafu najikumbusha zile nyimbo za kitambo ama unaeza kufanya nyimbo ambazo, watu wa kitambo walikuwa wanaimba. Inaeza, inakuwa nini, inakuwa tamasha nzuri sana.